Kifaa ambacho cha kiteknolojia siwezi kuishi pasipo. Ni kompyuta, ju kompyuta hunisaidia kufanya mambo kadhaa, mambo mengi, mambo ya kufanya research, mambo na kuona news. Na pia kujiburudisha inanisaidia na mambo kama hiyo na imekuwa ni jambo la kunisaidia sana, hunisaidia pia natengeneza pesa So ni kifaa ambacho siwezi kaa bila ju kama sina na hata sina kitu yengine naweza kufanya ju mimi hutumia kompyuta masaa mengi sana hata sasa hivi natumia kompyuta imekuwa kifaa ambacho cha kunisaidia kupata pesa na pia kufanya mambo nje kujia kufanya research na pia kunipa burudani So hivyo ndio kifaa siwezi bila na simu pia siwezi kaa bila hizo mbili siwezi.

Napo fulaa kuwa nyumbani nafanya upishi pale napenda kufanya upishi. Na pia napenda kufanya kazi za nyumbani pale. Nafanya kazi pale za nyumbani kwamba kama kama kutengeneza mazingira na pia kulimia maua. Hizo ni mambo ambayo napenda kufanya nikiwa pale nyumbani. Na pia kutengeneza mitambo. Kama vile wifi na pia mitambo ya tarakilishi nikiwa na shida hizi ni kazi ambazo napenda kuzifanya nikiwa pale nyumbani. Nasikia nimefurahia sana. Ni kazi ambayo sifanyi bali kama ninafaa kufanya naifanya kama kitu ambacho napenda. Kitu ambacho napenda ndio. Nasikia nimefurahia. Kama sijafanya hiyo sisikii nimefurahia. Hinda kitu ambacho mimi hufanya. Nasikia nimefurahia sana sana sana juu ya hiyo jambo.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya, sana sana napenda kujaribu vyakula aina mbarimbari. Napenda kujaribu vyakula aina mbarimbari kama chakula sijai kama sijai kula napenda kujaribu. Nakuwa na hiyo kupenda, kupenda kujaribu kitu mpya na siyo tu chakula bali ni mambtu mengi, mambo inayohusiana na maendeleo ama skills. Kitu yotote yenye itanisaidia iko na manufaa kwa mambo yangu nita naeza jitahidi kujaribu. Wala siyo kukaa tu hivo kama mtu hajielewi. Ati naogopa napenda kujaribu kitu na pia napenda kutake a lisk. Kuchukua lisk napenda pia. Siyo tu siyo tu kufanya mambo. Ati juu inafanywa. Haa ni kujaribu kitu kama kitu ni mpya na nataka kujaribu najaribu juu nisipojaribu, ntabaki pale pale, iri nijaribu nishindwe ama nikose, nijue nilijaribu.

Asanti sana kwa hiyo swali, pia mi ningependa kueleza zile vitu ningependa kujifunza mpya. Ningependa kujifunza mambo na kuongea English, English yenye ni lugha ya kizungu, ama ya kimombo yenye, yenye haina tatizo yoyote, lugha ambayo yenye, ina ubunifu, lugha ambayo ni national language na ni pia ni international. Ndio the word in the language, ningependa kujifunza, napia niongee vizuri bila tatizo, niongee na mtu bila hata kuogopa ama ni mambo mengi tu, naongea tu, yaani mtu amesikia tu. Na pia, na pia naongea, naongea tu nikiwa tu bila shida so hiyo kujifunza naijua, ndio ningependa sana. Ningependa pia kujifunza kufanya mambo. Mambo mahindi kama kitu ambacho ningependa kujifunza ni kupeleka gari ya mashindano, pia pikipiki ya mashindano. Hizo pia ningependa kujaribu sana. Ningependa sana hizo gari ya mashindano na pikipiki hizi za kushindana na za mbio kubwa sana hizo ningependa kujua.

Uzoefu, gani wa kushangaza umewahi nipata? Haa, niwile uzoefu wa kujiuma ulimi. Kukaa nikijiuma ulimi, uzoefu ubaya sana. Na, siwezi kutaka kujizoesha. Hiyo jambo, ndi ni jambo ambalo. Lina, haa, jambo ambalo, sio jambo la kufurahisha na sio jambo la adabu kwa watu wengine. Mtu akiona ukiumauma ulimi ni ka mtoto hatafurahia anaona ni ujinga uko nayo. Na pia pia ningependa kusema. Uzoefu mwingine pia wa kushangaza nimewahi kuwa nayo. Uzoefu wa kushinda nikijiguza guza mapua nayo ni uzoefu nimekuwa nayo mbaya sana na pia hiyo siipendi kabisa. Uzoefu ambayo sio mzuri kwa mtu mzima bali kwa watoto inaeleweka lakini mtu mzima la hasha. Ndio uzoefu ambayo siwezi taka kuwa nao kabisa ndo uzoefu wa watu wenye mambo mengi na mambo ya hata haieleweki. Sasa lakini uzuri mwanadamu hakuangi na nguvu ya kutofanya na kufanya unaeza jitunza mwili yako isifanye vitu mbaya kama hizo aah ujizoeshe ku kaa vizuri bila ku fanya bila ku wa na uzoefu mbaya mbaya ya ku shangaza.

Ndiye napenda asali, napenda asali sana. Ningependa siku moja kujalibu asali. Asali ni ya maana sana. Na asali pia ni iko na iko na maadhui yake na pia iko na iko na benefit zake. Juu kuna siku ambayo nilikuwa na ile ulimi. Naskia muasho kwa ulimi venye nililamba asali. Ikaisha. Nikastuka sana. Nikashindwa kwani nafanya kazi kama maji. Nikaambiwa na mama. Hiyo ndiyo dawa ya kitu unasikia kwa ulimi. Nikafurahia sana nikajua siyo tu utamu inakuwaga nayo pia ni dawa ya mambo tofauti tofauti. Nilifurahia sana kutoka siku hiyo. Naipenda sana asali na pia ningependa kushawishi mtu mwingine yeyote wa nje aikule atumiange juu pia iko na manufaa yake mengi sana pia siyo tu utamu iko na manufaa yake mengi juu ni natural. Ni tamu ni natural. Kutoka kwa nyuki.

Napenda upepo asanti sana kwa hiyo swali, napenda upepo. Sio AC. Upepo ni mzuli. Juu upepo ni natural. Na pia upepo inakuja na breeze. Inakuja na kabreeze kazuri. Kanangia kwa shati naskia vizuri. Lakini AC hapana juu AC, AC ni kitu ya technology. Na ni upepo, ni upepo ambayo ni artificial, si upepo. Si upepo yenye ni natural, ni upepo artificial, ya teknolojia. Upepo ndiyo ningeprefer ju upepo. Upepo kuna manufaa yake, na pia kuna breeze yake. Ukisimama tu hivi, unasikia hadi kashati kanainuliwa, unasikia tui vizuri. Kwanza upepo wa bahari ni nzuri sana. Unasikia vizuri pale ukii ukisikiza upepo. Na pia inasaidi pia iko na manufaa yake pia So napenda upepo. Upepo ni mzuri kuliko AC AC siyo natural AC ni mambo ya machine.

Nafanya marafiki wapya na njia tofauti tofauti. Ya kwanza ninafanya majirani wapya ni ni kupatana pale. Mitandao nikiona mtu anafanya jambo moja na lenye nalofanya. Hapo na hapo na mdm. Tunakuwa kusaidiana kwa hilo jambo akikataa ni sawa naendelea na maisha. Na pia hiyo ndio njia yangu mwafaka kabisa hio ndio njia yangu mwafaka kabisa ya kutengeneza kwa marafiki ama kufanya marafiki wapya njia ingine nafanya marafiki ni pale mtaani mtaani pale nikitokea naona mtu nikipatana tu na mtu mwenye nasikia roho yangu inamkubali huyo dakika hiyo hiyo na inakuwanga tu kuongea tukipatana tena mara kama tatu mara ya pili, tatu na bado akuwe ni mtu mwenye mienendo mizuri hapo na hapo nakubali ana kuwa rafiki.

Mchezaji ambao napenda wa michezo ni mstaafu Messi, Messi amekuwa mchezaji mwenye napenda sana. Juu mambo yenye huwa anafanya ni mambo ya kiajabu mambo ya yenye ni extra ordinary mambo haijawahi onekana mambo ingine hadi maplayer wenzake. Pia wanamshika mkono wanamvuta bana wanamvuta ndio hata asipite. Anachenga anachenga anachenga watu hadi anachenga golikipa. Huyo ni mtu hatari sana na alinifurahisha sana. Nikaona futibol sio tu jambo la kufurahisha tu ama jambo tu la kuona bali ni ni kitu ambacho kinapea mtu pesa na pia na pia kucheza kwake kunasaidia watu wengi sio tu sio tu yeye mwenyewe pia watu wenye wanamwatch watu wenye wanammanage pia dunia mzima anasaidia dunia mzima kwa kuonekana kwake na kucheza vizuri kwake. So messi ndiye mchezaji ambaye napenda sana. Wakiwa na Mbape hata Mbappe nampenda sana juu hata yeye hucheza vizuri hunifurahisha sana. Hao ndiyo nadhani napenda kwa sasa.

Makosa na shughulikia pale kazi ni ya kuangalia Both parties watu wote wawili kama ni watu wamekosea. Wamekosana ama wamekosea mahali. Nafanya uchunguzi kwanza sio kujudge ama kurukia jambo ati ju kuna makosa na rukia na kuanza kujudge mtu. Nafanya kitu ambacho ni research na kuzingatia. Kuzingatia mambo yote yenye nafaa kuzingatia. Na nachukua kwanza research yangu pole pole. Na angalia vizuri na angalia vizuri Before niite mtu ama before niekele mtu. Niseme huyu ndiye alifanya makosa. Na kuwa nimefanya research ya kutuosha Before nimwambie venye kumeendelea. Sio tu kumrukia na kusema wewe umefanya hivi. Naenda tu pale kwanza na angalia na angalia makosa imefanyika vipi na njia gani na zingati ya mambo hiyo yote ndiyo ndiyo niweze kushugulika.

Napenda hesabu sana, napenda hesabu kwa sababu, hesabu ndiyo inisaidia kufanya. Kufanya mambo yote mambo kuhesabu pesa na pia kuhesabu kila mahali napofanya kitu lazima kuwe na hesabu kidogo. Nikienda kunua kitu lazima nihesabu iyo ya baki itabaki ngapi, pesa itabaki kiasi gani. Na pia nikienda pale kwa computer najua ntafinya button ngapi So napenda hesabu juu hesabu ndio kila kitu kila mahali pahali niko hesabu inatumika. Na pia kukaa bila hesabu ni kukaa maisha ambayo haieleweki. Juu hesabu ndio kitu ambacho cha maana sana juu mtu ukisikia akisema hapendi hesabu anasema mambo yenye haimsaidii. Anasema tu juu hajui hesabu ni kitu hajui hesabu ni nini. Hata kusema hivyo yenyewe unafikiria hasabu kila mahali pahali unafanya. Unafanya hasabu mahali penye uko unafanya hesabu. Kama unatoka na matatu ama unatoka na basi kutoka afro kutoka place moja tu ingine lazima upige hesabu utalipa pesa ngapi na utatumia muda mgani hio ni hesabu hesabu iko kila mahali na napenda hesabu.

Mara nyingi asubuhi mimi sipatanangi mara mingi napokulaga sipatanangi na chakula lakini saa ingine nikiwa napatana nayo nakula kwa sababu ni asubuhi naonaga kukula asubuhi na tena niko kwa nyumba tu tena nakula tena saa saba naona hiyo jambo ni jambo la la kutumia pesa mingi naona badala ya kukula asubuhi na kula tena masaa ya lunch naruka moja. Nikiruka moja nakuwa mtu wa kupunguza hiyo hesabu. Nafanya hiyo yote nakula nashiba halafu nangojea sapa. Najua nikifikisha hiyo, najua mambo yangu itakuwa shwari kabisa. Juu, tena chakula sio mwili, haitaji chakula mingi kwa sana kama hufanyi kitu mingi. Lakini mara mingi nakula mayai sana sana ama yenye nilipika sapa kama ni ugali hiyo ndiyo naamkia pale nachemsha na pia mayai ama chakula yoyote tu nimepika sapa usiku naamkia asubuhi naipika naichemsha inakuwa moto na ndiyo naikula.

Ndiyo mimi napenda maua napenda maua sana, ju maua ni kitu ya maana sana na ni kitu. Nakiita kiumbe ni kama kiumbe ju ikona uhai ni kama tu mwanadamu venye ako uhai anakitumia maji. Hata maua ni hivyo hivyo tu hutumia maji lazima ikae mahali. Mahali kuna maji amai isipopata maji itakuwa ya kukauka vile vile tu na mwanadamu asipopata chakula hata yeye atakuwa wa kuangamia. Sa napenda maua. Ju sana sana inafanya mahali pang'are pakue pasafi. Na pia iko na kitu ambacho inatumaa mtu akae tu akiflaia kuiona. Ju inakuwanga tuu imetulia tuu pale na usafi wake. Kila mtu anafikiria tu kuiangalia ni venye inakaa tu mzuri. Maua ni kitu ya maana. Ju hata siku ya valentine maua tu hiyo tu mtu anaeza peana. Hawezi peana pesa maua peke yake mimi napenda maua sana sana.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine. Ushauri wa pressure, hafai pressure. Pressure ni kitu mbaya sana na pia pressure, kitu ambacho inaleta pressure. Ndiyo, ningependa kuongelea kama kujilinganisha na mtu mwingine. Kufanya vitu, kulingana na mtu mwengine vile anavyofanya. Iyo hapana, hiyo ndiyo inaleta pressure.

Ndio, napenda kujaribu teknolojia mpya, napenda kufanya mambo mapya. Teknolojia mpya napenda sana juu sai mambo kila kitu ni teknolojia, mambo mengi teknolojia. Hapa mahali tumefika ni juu teknolojia, juu tunatumia smartphone, na tunatumia computer, na gari zenye tunatumia pia zimekuja juu ya teknolojia. Juu hakuna gari yenye haitumi teknolojia, kama iko na ama inatembea, inatumia teknolojia So huwa napenda kujaribu technolojia mpya.

Na napenda juisi ya matunda ya passion na mango na piya matunda ya pineapple na mango na piya passion. Hizo ni matunda nambazo napenda sana niyo ningependa hata kutumia kila wakati na mandizi pia ikiwa kwa pamoja. Hizo ndizo my favorite na ndio napenda sana ndio ningependa hata kupatana nazo kila wakati kila masaa kila time kila siku. Kila mwaka hakuna jinsi ingine ningependa kupatana nayo kama hio hio unaskia tu ni ya kutuliza.